Mimi hupenda sana kujisimamia kwa sababu kwa kujisimamia naweza kujieleza zaidi kuhusu mambo yangu napata pia kueleza kuhusu udhaifu wangu kuliko kusimamiwa na mtu ambaye hanifahamu hafahamu lolote kunihusu pia kujisimamia hunisaidia kujieleza zaidi au pia hata kupata nguvu zaidi ya kusimama mbele ya watu. So basi napenda sana kujisimamia mimi mwenyewe.